Ndiyo mimi ninapenda kuenda madukani hasa siku ya ijumaa au siku yoyote ya soko, maybe jumamosi, wakati niko sina chochote la kufanya, niko na wakati mrefu, mimi huwa ninapenda sana kuenda madukani au wakati wa jioni, wakati watu ni wengi, wanapiga gumzo, huo ndo wakati mimi huwa ninapenda sana kuenda madukani.